Kuzungumza mbele ya hadhira uzoefu mkubwa sana wa kuzungumza mbele ya hadhira kuandaa mada mbali mbali ambazo nitazifikisha kwa hadhira ili niweze kuwapa elimu ya mambo mbalimbali yaliyokusudio kwa uwezo wa kuzungumza mbele ya hadhara. Kwa ujumla.

Nampenda ngugi wa thiongo kwa sababu anagusa maisha halisi. Anandika kile alicho kiona kwenye jamii yake, kwa hiyo anandika ambapo vina uhalisia. Nampenda Ngugi wa Thiongo. Ni mwandishi kutoka Kenya anandika vile ambapo vina uhalisia na jamii.

Malengo yangu ni kupanda cheo. Natamani sana kupanda cheo ili niongeze kipati changu. Nikipanda cheo nikaongeza kipati changu hata maisha yangu yatakua mazuri. Kwa hiyo natamani kufanya kazi kwa bidii ili nipande cheo. Nikipanda cheo na imani maisha yangu yatabadilika yatakuwa mazuri.

Kujifunza vitu ambavyo sivijui, kutembea, kuangalia vitu mbali mbali ambavyo sivijui, kupumzika. Kona pumzika na jifunza vitu vipia ambavyo sivijui kwa kuangalia, kwa kutembea, kwa kufisoma, kwa hiyo.